Mimi hufua nguo mara moja kwa wiki, siku ya jumamosi. Kulingana na kazi ninayoifanya, itakuwa vigumu mimi kufua nguo kila siku ama mara kwa mara. Kwa hivo, mimi hukakikisha kwamba, kila siku nimesanya nguo zangu ambazo, nimevaa na kuzieka mahali pamoja. Alafu, kila jumamosi mimi upenda kuamka mapema na kuweza kuzifua ili ninaanza wiki vizuri. Ninapenda kufua siku hii kwa sababu hii ndo siku ya weekendi ambayo huwa sihitajiki kuwa kazini. Pia, ninapenda kufua siku hii sana sana katika mwezi huu kwa sababu mara mingi. Watu huwa wameenda shughuli zao kama kujiburudisha, kutulia. Na mii natumia wakati huo kufua sitagombania nyayo za kuanika nguo. Kwa hivo mimi hupendelea sana kufua nguo siku ya jumamosi. Ninapofua maramoja. Ninajua hilo ni hiyo ni jukumu ama lazima. Kila mwisho wa wiki ambayo ni siku ya jumamosi. Nihisi kufua nguo zangu. Ili nieze kuwa na wiki itakayo, wiki njema itakayofuata, kwani nisipofua itakuwa ngumu kuweza kuishi nyumba na nguo ambazo zitakuwa chafu na hazijafuliwa. Pia jambo ili uniwezisha kuweza kupanga kazi zangu mbali mbali. Ninaweza kujua siku gani ya kufanya jambo fulani na siku gani ya kufanya jambo lile kwa hivo. Huwa nimetenga siku hiyo moja ya wiki ndiyo siku ambayo nitakayo fua nguo zangu.

Naamu, napenda chakula kitamu. Chakula chenye ladha na chenye mwonekano wa mvutio mimi hunipendeza sana na hunivutia kukila. Kila wakati ni napo pitia mtandaoni na kuona video za watu wakipika vyakula tofauti tofauti. Mimi huhisi ile hamu ya kukipika chakula hicho kwenye mimi ni napo kiona mle mtandao ni huona ni chakula kizuri na kinapendeza kilivyopikwa rangi yake supu na pia najiambia lazima ladha yake itakuwa tamu kama chakula kilivyokwa kama chakula kinaviokuwa kinapendeza Kwa hivyo, bada ya kuona jinsi watu wanapika, kutumia resipe tofauti tofauti, mimi huhakikisha kwa mba ni meendea viungo vyote vilivyo tumika kupika chakula hicho na taratibu na fuata jinsi walivo kuwa wanapika. Ili nihakikishe kwa mba chakula changu, kitatokea kama vile kile nilichoona mtandaoni. Na kwa hakika, ninapofuata utaratibu vizuri, mimi huweza kupata na kupika chakula ambacho ni kitamu sana zaidi. Sio kwa mwonekano tu chakula hicho kinapendeza na pia kwa latha, latha zake ni tamu ambayo huwezi jizuiya kukila. Mimi hupenda sana kula chakula kitamu. Pia chakula ambacho kitamu hufanya hamu yangu ya kula kushuka kwa kiwango cha juu sana. Pia mimi ufikiria chakula kitamu kinaeza kisicho kitamu kinaeza nifanya ni kuwena msokoto watumbo kwa hivo kila siku na tamania chakula kitamu.

Naamu, mimi hufwata sana matukio ya kimataifa. Kama vile napenda sana kujua mataifa mbalimbali ya naishi aje. Ama ni kipi, ama ni habari gani kuu zinaendelea katika mataifa tofauti tofauti. Kwa hivo mimi hujipata mara kwa mara, ninapo maliza ku kufanya shuguli zangu za siku ama pale wakati ninapo chukua muda mdogo wa kupumzika nachukua simu yangu ya mkono Naangalia mataifa nini kinafa naangalia habari kuu, ni kipi kimefanyika katika mataifa tofauti tofauti hii huweza kuniweka katika. Katika usasa na kuelewa ni mambo gani ya nafanyika katika mataifa mataifa yaliyo mbali na mimi na je matukio haya na hujiuliza kama yana niadhiri mimi kibinafsi ama inadhiri nchi yangu. Pia napenda kujua hali ya watu waliopata tukio fulani katika nchi fulani. Pia hunisaidia kupanga kimawazo na kujua na kuwa na maarifa mengi kuhusu mataifa tofauti tofauti. Pia mimi huweza kukaa na usasa nikijua kwamba ninaeza kukaa na kushiriki katika mazungumza ya sasa hivi na watu wa. Na watu watabaka zote ambao wanaongelea mada ya mataifa, mada ya matukio ambayo yamefanyika kimataifa. Hili huniwezesha kutengeneza marafiki kwa urahisi na kuweza kuishi na uelewa na watu kwa sababu tuko na mada na na jambo moja ambalo nila. Sawia kwa hivyo mimi hupenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa hili nikae nimeelimika na nikae nikiwa na habari za hivi sasa.

Mahali pazuri ni penye nisha wai kusafiri ni ufuoni wa bahari. Ninapo ishi, nimbali kidogo na bahari. Kwa hivo mimi, mara ya kwanza nilipo safiri kuenda bahari ni nilihisi raha sana moyoni mwangu. Niliamuka asubui na mapema, nikajitayarisha, nikapika chakula chakutosha ili mimi na wenzangu ambao tulikuwa tunaandamana. Katika safari hiyo, tuweze kuwa na chakula wakati, tutakapo hisi njaa. Kwa hivo niliamka mapema, kutayarisha, nikapika chakula kwa utaratibu na kukipakia katika mahali pakubebea. Nilipo maliza kupakia chakula chetu, nilieza kuungana na wenzangu katika gari la mmoja wetu ambaye alikuwa atupeleke hadi ufuo wabahari. Tulipo kuwa safarini tulienda tukipiga ni hadithi na kuimba nyimbo ambazo jambo hili lilinipea burudani sana naraha. Nilihisi kwamba uchofu wa siku zote ambayo nilikuwa ni mechoka. Umeweza kupungua na nimeweza kutulia. Kwa hivo tulienda tukiwa tumefurai na tulipo fika ufuoni kwa kweli ni kila kitu ambayo tulikuwa tunathamania. Na tuikuwa tunatarajia kupata. Humo bahari ni kulikuwa na upepo mzuri, kulikuwa na hali ya anga vizuri, maji ya likuwa ya napendenza, mandhari ya likuwa ya mvuto sana. Kwa kweli haungeweza kujistahili, kujistahimili kwa urembo na uzuri wa bahari. Nilipo ona jinsi bae limejita andaza na vile ata hunge ona mwisho wake ilinijaa na kustahajabu maumbile ya mungu kwa hivyo mahali ambapo nimesha wahi kusafiri pazuri ni ufuoni mwabahari.

Naam, mimi ni muamini wa dini ya kikristo. Kwa hivyo mara mingi mimi hutoa sadaka na si sadaka tu mimi pia hutoa michango. Lakini napenda sana kutoa sadaka za aina tofauti tofauti. Kuna ile mara mimi kila jumapili lazima nijiandae na ile sadaka nitakayo toa wakati waibada. Hiyo ni sadaka ya hiari. Na wakati ninapokuwa na jambo, ninamuomba mungu anifanyie na mungu akanisaidia kuweza kulitimiza mimi hutoa pia sadaka ya shukrani. Hili nishukuru mungu kwa ukuu na yale mambo ambayo amenifanyia. Pia mimi kila mwisho wa mwezi uweza kutoa fungu la kumi ambayo ni sadaka na magizo ambayo mungu ametupa katika Biblia yaKe tofauti Kwa michango, haswa michango ya kanisa, michango ya shule, michango ya jami, mimi hushiriki sana sana. Kwa sababu jambo hili huniwezesha kuwa karibu na wanajamii wenzangu, pia huniwezesha kuendeleza mipango na miradi mbali mbali. Kama kanisani ninapotoa mchango ambao husaidia kufanya jambo fulani kama kununua viti, kama kununua ploti, kujenga Kwa hivyo mimi hujishirikisha sana na mambo ya michango Pia ninapotoa michango huisi kwamba nimesaidia kukuza kanisa langu kukuza jamii ambayo nimo kama tukitoa mchango wa, nikitoa mchango wa kujenga shule, hivo itakua inasaidia watoto wa jamii yangu kupata elimu bora.

Naam, napenda sana mandhari ya msituni. Mimi ni mpenzi sana wa mambo ya inje. Ninapotoka na kutembea msituni. Mimi huhisi raha tena. Vichaka hunifuraisha. Nyasi ndefundefu hu hazivinishtui mimi. Ninapotembea msituni. Nahisi sina mawazo niko na raha sana moyoni. Nimefurahi sana kama mtoto. Ninapoona vipepeo wakipepea msituni, mimi hufurahi sana, miti mirefu mirefu ambayo imeshikana mle juu mimi hunipa, hisia ni kama kwamba niko kwa nyumba, mimi hufurahi sana ninapotembea. Na ule wakati nataka kukaa mwenyewe, nataka kuka peke yangu, sitaki kukaa karibu na watu, mimi hujipata sana sana, ninaweka muziki kwa simu yangu na kutembea hadi msituni, ili nitulize mawazo na niweze kuvuta hewa safi ambayo hutokana na msitu. Pia kuna mahali ambapo watu hutengewa kukaa. Na mahali hapo ni mahali pazuri. Ni bustani ambayo ni ya kupendeza na kushangaza ajabu. Bustani yenyewe ndani ya msitu huo. Huo na maua mazuri ambayo yananukia vizuri. Huwa na miti mirefu mirefu ambayo imetukinga kutokana na jua. Huwa na nyasi ambayo imekatwa na kufika katika kiwango ambacho unaeza kutulia na kuketi chini ama kulala ili kueza kufurahia mandhari na mazingira hayo ya msituni. Mimi pia hupenda ninapotembea msituni kuangalia matunda ya mwitu. Matunda hawa mara mingi huwa kali lakini ninajua kutofautisha yale yanafaa kukuliwa na yale yasiyofaa. Kwa hivyo nikitembea mimi huhakikisha nikipata na yale matunda nafaa kula nakula.

Naam, ningependa sana kurudi ujana, ili niweze kurekebisha. Ningekuwa na akili ninayo sasa hivi na mwili wa ujana, ningefurahi sana. Kwani kuna vitu na kuna njia na kuna mambo niliyo yafanya, ujanani mwangu ambayo singependa kuyarudia tena, ningepata nafasi ya pili ya kurudi kuwa kijana. Nikiwa kijana nilikuwa mtu ambaye sikuwa makini sana na mambo yanayofanyika na niliweza kujisingizia jambo fulani limefanyika kwa sababu ya jambo hii, yani sikuweza kuwajibika kwa makosa ambayo nilikuwa nimeyafanya. Lakini sasa hivi nikiweza rudi ujanani na akili ninayo sasa hivi ninaweza kuishi maisha ya furaha kwani siezi fanya mambo kiholela holela. Ningekua taratibu ningefanya mambo kulingana na ningefanya mambo na ningeweza kuwajibika wakati ningefanya makosa. Nigechagua pengine marafiki tofauti kwani wale marafiki niliochagua enzi zangu za ujana. Hawa kuwa wana nisaidia. Hawa kunisaidia kujijenga. Kwa hivo, nilipo ujana wangu ulipo isha. Nimepata changamoto za kuanza kukimbia, kujijenga. Sasa hivi nikiwa na umri huu wa makamo. Kwani nilipo kuwa kwa ujana wangu. Nilipoteza muda kweli kweli. Pia kuna yale mambo niliamua kuyafanya ambayo. Yali nidhuru na ningepata nafasi ya kurudi ujana tena. Kwa hakika kuna mambo ambayo ningekosa kuyafanya. Singerudia yale makosa ambayo nilifanya katika enzi zangu za ujana. Kwa hivyo, ningependa kurudi ndio nirekebishe yale mambo niliyoyafanya vibaya katika enzi yangu ya ujana.

Naam napenda kusikiza radio ambayo huongea luga yangu ya mama. Ninapo usikia radio ikiongea luga yangu wasili. Huweza kunishikanisha mimi na pamoja na hisia za watu wa kutoka tabaka ama tamaduni langu. Jambo hili hunifuraisha zaidi. Na mimi kila marahu hisi kama niko nyumbani. Ninapo toka na kutembea. Ninapo toka na kutembea garini muangu ama kwa simu Mimi huweka sana sana radio ambayo inazungumza luga ambayo ni ya mama yangu Ninapo sikiza nyimbo za luga yangu Ninapo sikia watu wakifurahi wakiongea kwa luga ya mama Mimi hufurahi sana na huweza kuhisi kwa mba Siuko mpeke sana atakama niko mbali la nyumbani. Jambo hili hunisaidia kunirudisha na kuyarudisha mawazo yangu pale wakati pale nikama niko nyumbani na hisi kwamba nimeza kuji shikanisha pamoja na tamaduni, nyimbo, mila, chakula, zaki nyumbani. Kwani wanapo eleza matukio tofauti tofauti, wanapo eleza jinsi nyumbani ama mainio ya watu wanao zungumza lugha yangu wanaendelea na wanaishi na mambo inayo wakumbwa, mimi weza kufurai sana kwa inahisi kana kwamba niko katika niko pamoja na watu wa nyumbani. Pia ninaposikiruweze radio wa hupenda kueka mziki ya jadi ya lugha yangu na pia mziki ya kisasa. Mimi yote hufurahia kwani inanipa burudani na pia bado kuendelea kunishikanisha na kule na ki na asili yangu. Kwa hivo mi hufurahi sana na napenda kuisikiriza radio.

Ninapo pata maoni kutoka kwa wengine. Mimi hutathmini. Nani huyu ambaye amenipa maoni? Kama ni mtu mwenye hana nia ya kunijenga. Ambayo nahisi ako nawivu juu yangu. Ama ni kama nimemkasirisha ama tumekwazana mahali. Najua ata akinipa maoni yake. Sana sana haitakua ya kunijenga. Itakuwa pengine amesema jambo hili, ili liniumize, ili liweze kunieka chini. Kwa hivyo mimi uhakikisha kwamba, ni napopokea maoni na tathmini maoni haya yametoka kwa mtu mgani ama mtu mwepi. Ili niweze kugundua kama anataka kunijenga ama anafanya hivi ili niwe na hisia za chini kuhusu, kujihusu. Inanifanya lazima niwe na ujasiri ili kugundua ni maoni gani ambayo ninapokea na kuruhusu kwa maisha yangu. Lakini ninapopata maoni ambayo nia yake ni kunijenga ama kunikuza mimi nae huwa sisiti kuyapokea na kurekebika kama kama ni maoni ambayo ina ina inaadhiria kunirekebisha. Mimi hupenda sana kupokea maoni. Ili niweze kurekebika nikuwe mtu ambaye ni wa manufaa ama mwenye kuweza kuishi kwa jamii vizuri. Kwa hivo, mimi hupenda maoni. Lakini, hata kama napenda kupokea maoni kutoka kwa watu, Mimi hutathmini nia na mbona wanataka kunipea maoni. Kama ni mtu akona niya akunijenga, mimi naye sisiti kupokea maoni. Lakini kama ni mtu mwenye hana nia njema na mimi, mimi siyapokei maoni hata kidogo.

Asali ni kwangu asali ni kiungo Asali ni kitu ambacho mimi hutumia kila siku kila kuchwa. Mimi hupenda sana asali. Asali mimi hupenda kuila, kuila kwa njia tofauti tofauti, hupenda kuiweka kwa mkate ambao hii ni njia ambayo mimi hufurahia na kuburudikia sana asali. Ninapoeka asali kwa mkate, halafu kisha naula, mimi huhisi utamu ambao unaniridhisha sana mdomoni mwangu Kila ninapokula tonge, ambalo linashirikisha asali na mkate, mimi huhisi mdomo wangu umejawa na mate na kububujikiwa na ladha na utamu. Ninapoweza kumeza mkate huo wa asali Mimi pia hupenda asali kwani hunisaidia kwa kufanya tiba za hapa na pale. Ninapokuwa na midomo yangu inapokuwa imekauka. Mimi huchukua asali na kujipaka. Hili husaidia kuhakikisha unyevu kwa midomo yangu umesalia. Na hivyo sitakuwa na midomo ambayo imekauka na kukatika katika. Pia nikaa jambo hili huongeza sana mwonekano wa midomo yangu. Pia mimi hupenda kujipaka asali usoni mwangu. Kwa sababu ile ile ambayo hunifanya nipake kwa midomo. Inahakikisha kwamba unyevu ama maji haipotei kutoka kwa ngozi yangu. Hivo nabaki nikiwa na mwonekano wenye ngozi ya kupendeza. Kwa hivyo mimi hupenda asali kwani ninaweza kutumia asali kwa njia nyingi nyingi.

Hili kuhimiza ushirikiano katika timu, unafaa kuelewa kila mmoja mmoja mwenye tuko timu pamoja, nafaa kuelewa ametoka tabaka gani, ninafaa kuelewa vile vitu anapenda, nafaa kuelewa nguvu zake ama m nguvu zake ni zipi, nafaa kuelewa udhaifu wake ni upi. Jambo hili huniwezesha s sana, ninapopanga ama kugawa kazi, hili hunisaidia sana, ili ninapogawa kazi na hakikisha kazi mingi, nina kazi ambayo nimegawia kila mtu ama tunapogawana kazi, wale ambao wakona uwezo na maharifa ya juu kwa jambo fulani ama kwa stadi fulani ama kwa sehemu fulani hawa wameajirika kwa hiyo. Jambo hili hupunguza migogoro kwani unapopea mtu jambo ambalo aaaaa ama kazi ambayo ana udhaifu kwayo hua anahisi kwamba kuna maonevu ama kuna hali ya kutokuwa na usawa.Kwa hivyo mimi uhakikisha kwamba najua sehemu hizi za watu Pia nahakikisha tunapofanya kazi, tunazungumza na tunawasiliana kwa njia ya heshima na ya adabu maoni ama matofautiano yanapotokea nahakikisha ya kwamba tunaeza kuongea vizuri kwa utaratibu na heshima inayofaa ilikuweza kujua nikipi kimele kimeleta shida ama shida imetokea wapi.Na jambo hii hunisaidia sana kuhimiza ushirikiano. Kwani tuki kuafanya kazi kama timu, hunisaidia sana, hutusaidia sisi wote sana kukamilisha kazi mapema na kwa muda uliofa. Kwa hivyo, mimi tukiwa timu pamoja, pia hupumzika na kuenda katika sehemu za kula pamoja ili tuweze kuwa na ushikamano na ule undugu wa karibu.

Kwa kutembea, nayo nimetembelea ziwa. Lakini mto, mto hupatikana sana katika sehemu ambayo nimezaliwa sana. Kwa hivyo, kuzuru ama kutembelea mto, sijawahi tembea ati nimetoka sehemu ninayo ishi na kuenda kutembea kutafuta mto. Kwani ninapo ishi ama sehemu ninayotokea, mito ni mingi. Unavuka mto kabla ya kufika mahali ulipokuwa unaenda. Pia, karibu na shamba letu, ambalo sisi tunalilima, limo tu kando ya mto. Kwa hivyo mimi mto nikitu ambacho niko na uwelewano sana nayo. Kwa hivyo haunge nivutia sana kwenda kuutembelea. Lakini mimi naye hupenda kutembelea ziwa. Nimetembelea ziwa ambalo jambo ambalo lilinifurahisha sana zaidi. Ziwa hilo nilitembelea ni ziwa lile la maji ya chumvi. Na wale wanyama waliokuwemo walini furaisha sana. Kwa ni ndege ambao ni warembo ajabu. Unapo tembelea ziwa. Unona tuu linakaa kama mtandiko ambao umewekwa wa rangi ya waridi weupe. Wanyama warembo na wazuri wakuvutia macho kweli kweli. Wamejaa kila mahali kwenye ziwa hilo. Ni ziwa maruufu humu nchini mwangu na kwa kweli kuwaona wanyama hao huvutia sana kwa mvuto usio kuwa nakifani. Kwa hivo mimi hujipata mara kwa mara na rudi tu katika ziwa lile ili kuwa tazama ndege hao warembo ajabu. Pia kuona maji mengi mahala pamoja hunijaza na furaha na kiwewe mbele za mungu na umbaji wake. Kwani kama ameweza kutengeneza jambo kama hili, yeye ni mwenye nguvu zote. Kwa hivyo mimi hufurahi sana nikitembelea ziwa.

Mimi napenda kusafiri kutumia GPS kwa maana katika nyakati hizi za teknolojia ninafadhalisha sana kutumia mtambo wa GPS kwa sababu unapotembea hiyo hukaa ikikueleza kila saa unafaa kupita upande huu ukipita upande ambao ni mbaya inakurekebisha na pia kuanza kukuonyesha ni njia gani utakayo pita Pia ukitumia mtambo huu wa GPS Unaeza kupita Unaeza kuuliza ni njia ipi fupi Utapita ili ufike kwa muda ufike kwa haraka ufike mahali unapotaka kwa haraka. Kwa hivyo ni jambo ambalo Unaeza kuuliza mtandao Unauliza programu hiyo na inaeza kukujibu Kwa hivyo ni jambo ambalo hunifurahisha na jinsi inavyo kupa maagizo inakwambia pita kushoto pita kulia mbele umebakisha kilomita kiasi fulani jambo hili unifurahisha na kufanya kupotea kua ngumu kwa hivyo mimi hupenda sana kutumia GPS zamani nilikuwa natumia pale kitambo wakati GPS haikuwa imekua Lakini wakati GPS ilikuja niliweza kufurahia sana kutumia mtambo huu kwani unanirahisishia mambo Unanionyesha ninapo tamani kuenda kwa njia rahisi na njia ambayo ninyepesi sana na nikitumia muda mfupi zaidi kulinganisha na hapa awali ambapo ungetumia ramani ilikuwa ni vigumu sana na kutembea ilikuwa inachukua muda kwa sababu lazima ufuate ramani na ukikosea ramani haitakurekebisha wewe utaendelea hadi pale ambapo utagundua umepotea njia.

Napenda kutazama video katika appu ya TikToki nikiwa nimeingia TikToki mimi hufurahi sana Kwani video zao zimejaa ubunifu zaidi na zina mvuto wa kipekee Kwani kila dakika alafu ni video fupi fupi ambavyo zinachukua dakika chache Unaburudika na unatamani kuona zaidi na zaidi Kwa hivyo mimi ubunifu ule umo tiktoki hunifurahisha sana alafu kutizama video nikiwa katika appu hiyo Mimi hufurahi sana kwani ninaeza kuelimika Ninaeza kupata maarifa mengi ninaeza kupata burudani kwa wingi na burudani tofauti tofauti Pia ninapata kuelimika kwa njia mingi mingi ambayo inafanyika kwa muda mfupi sana Kwa video yenye ni fupi kwa kwani hiyo huwa na video fupi fupi sana. Kwa hivyo ninapotizama huwa naeza kupata maarifa kutoka jambo hili, jambo lile upishi, iwe ni mazoezi, iwe ni masomo, iwe ni ufundi na iwe ni jinsi ya kuishi, iwe ni siasa. Yaani ninapata maarifa na data mingi kwa muda mchache Yani video zake ni fupi fupi na zinahakikisha kwamba zinaelimisha na zinafikisha hoja nyumbani Kwa hivyo mimi hupenda sana kutizama tikitoki kwa sababu ya kwa hizo sababu video fupi burudani ni haraka haraka haikupi ule wakati wakupoteza hamu ya kutizama video kwa sababu ya urefu wake.

Tunda mbalo hunipendeza ni ndimu, najua, ndimu tunda hilo ukali, najua unamawazo tofauti tofauti ama unashanga mbona mimi hulipenda tunda hilo. Tunda hilo mimi hulipenda kwa sababu lite ya kuwa ni tunda mbalo mimi hufurahia kulila, lina matumizi tofauti tofauti na lina njia balimbali la jinsi unavyo weza kulitumia. Ambayo mimi kupenda kwanza kuila, mimi kupenda kuila ndimu sana na ninapo na mimi kupenda pia kufinya maji yake na kuchengeneza juisi yake jisi ya ndimu. Njisi ya ndimu huwa tamu sana na hunisaidia sana mwilini mwangu kwa kwani inafaida nyingi sana kwa mwili wangu inanisaidia sana kukata kilo, inanipa vitamini ambayo hunisaidia kwa ngozi, hunisaidia kwa mwili ambayo hunichangamusha sana na pia ninapokuwa na kikohozi ama nimepata marathi ya mafua. Mimi upenda sana kunyo majihaya ya ndimu. Kwa nasikia ya menifungua na kuondoa kikohozi. Jambo lingine rinalo fanya ninapenda ndimu sana. Ispokuwa kutumia kama juisi ama kulila. Ni jinsi ambayo unaeza tumia ndimu kwa mapishi yako. Ukiongeza kwaunga wako wakukanda. Unapopika mandazi. Unaeza kupata latha mbia ambayo ni tamu sana. Pia ndimu napenda kweka chakulani mwangu. Ninapo pika samaki tamu. Mimi kupenda kufinyia maji ya ndimu na inaongeza latha kweli kweli. Mimi nafurahia sana na napendezwa na atundahili. Ni tamu kweli na linamanufaa mengi na matumizi mengi.

Katika kazi ninayofanya ambayo ni X-ray, nimepata uzoefu wa kuweza kuwasiliana na kuelewana na wagonjwa wangu. Mimi hujua ni jinsi nitakavyoongea nao na kuwaeleza ni kipi kinachofanyika. Kwani kila mara wagonjwa wanapokuja wao huwa ni waoga huwa wameshtuka huwa hawaelewi mbona wametumwa ama mbona wanafaa kufanya ama kupigwa picha hiyo ya X-ray. Kwa hivo mimi huchukua muda kidogo na kuwaeleza nimefanya jambo hili kuwa mazoea yangu ili kuwafanya wawe wametulia na wawache kuwa na ule woga ambao mtu huwa nayo wakati hajui ni jambo lipi anafaa kufanya. Kwa hivo, mimi nimejifunza uzoefu huwa kuongea na wagonjwa wangu na kuwaeleza kile kinacho kile kinafaa kufanyika na nini kitafanyika wakati atakapokuwa, anapigwa picha hiyo ya x-ray. Hii husaidia sana ili kuhimiza ushirikiano na kuweza kumfanya mgonjwa kufanya kile ambacho ninachotaka. Hili hupunguza wakati wangu wa kupiga picha kwani sitahitaji kurudia ama kumfokea mgonjwa akae namna fulani kwani nishamweleza hapo mbele mbele. Kwa hivo hatakuwa na wasiwasi wowote. Kwa hivo mimi niki ikifika ni wakati ule halisi sasa wa kupiga picha wakati wangu ama muda wangu huwa mfupi sana. Na nimezieleza kwamba mtu akielewa ni nini na mbona anafanya kitu. Yeye huwa mrahisi sana kushirikiana na daktari ili kuweza kufanikiwa. Kwa hivo uzoefu ambao nimepata ni kuweza kuongea na kueleza mgonjwa ni kipi kimemleta katika mahala pangu pa kazi.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuelewa fikira za mwanadamu, kwani huku inje kumejaa watu wenye roho mbaya, watu wanafiki, watu wenye malengo mbalimbali, wanaojipenda na kuzuru mtu ili kutimiza malengo yao, si jambo gumu kwao. Kwa hivyo, ningekuwa na uwezo wa kuelewa mitindo na jinsi ya kile ya binadamu ufanya kazi, jambo hili lineza nsaidia sana kuepuka kujipata kwa mashida ama kujipata kwenye mikono ya watu hao wabaya. Pia, inaeza nisaidia kuelewa watu tofauti tofauti wanaopitia majanga tofauti. Watu wengi kupitia mambo ambayo wao huyapata magumu kuzungumzia ama kueleza. Kwa hivyo, ningekuwa na uwezo huu ingenifanya rahisi kuelewa ni kipi kinawasumbua na kueza kuwasaidia kuyatatua matatizo yao. Pia, ningekuwa na uwezo huu ya kuelewa fikira na jinsi akili ya binadamu tofauti tofauti inafanya kazi. Ingenisaidia sana ili kupeana ushauri uliobora na kusaidia kuepuka majanga ambayo inafanyika kwa kwa sababu ya kutoelewana. Pia jambo hili sana lingenisaidia mimi. Kama mzazi kujua ni kipi wanangu wanataka na wanataka aje na ni njia gani inafaa kuwarekebisha ili wasihisi ni kama kuna maonevu ama jambo kama hilo. Huo ndo uwezo ningependa kuhupata. Jambo nzuri mimi nimeanza kujifunza psikolojia ili niwezekujua akili ya binadamu ama tabia tofauti ti tofauti za binadamu zinachangiwa na nini na mbona wanajibeba na kufanya vitu wanavyo vifanya.

Mimi ni yule ambaye anaishi kwa methali ya tenda wema nenda zako na hakuna kitu uniparaha humu duniani kama kutenda mema kila siku nikijipata kwenye nafasi ya kusaidia mimi nae upendelea sana kutenda jambo ambalo nitaacha mwenzangu ambaye amefurai na nimemwacha amefurahi hili amini angalau kuna watu we maduniani ni kipatana na mama o amebeba maji na kuni ni na msaidia kitu kimoja na hili Linapunguza mzigo jambo ambalo huu ni furaisha zaidi ni napo ona tabasamu katika uso wake Lakini kile kitendo ambacho chawe manishai kufanya na kikawa cha kubadilisha maisha yangu ni ya kwamba nilipatana na mama mkongwe ambaye alikuwa njaa na alikuwa karibu na hoteli amefukuzwa kwa ni hakuwa na hela za kuweza kulipa chakula hicho Nikaenda nikamkaribia nikamuuliza mama tatizo gani linakusumbua Mama huyo hakanieleza kabisa yuna anahisi njaa kweli kweli na hana pesa yoyote amesahau pesa zake nyumbani Kwa sababu sikuwa naishi mbali na hoteli, nikabeba mama huyu nika mpeleka kwangu nyumbani na kumuandalia. Chakula ambacho kilikuwa kimoto na kitamu zaidi. Mama yule akala, akashiba na akaondoka, akaenda zake. Mimi atasiku fikiria ambala swala hilo. Kumbe siku moja nikapatana na mama huyo tena. Kumbe alikuwa ni mama ya mwajiri wangu na alipo niona alifurahi sana na kumweleza mwanae jambo ambalo nililifanya hiyo ili nisaidia sana katika kazini mwangu na mwajiri wangu akawa na heshima sana kwangu kwani nilisaidia mama yake.

Unapofika ni msimu ama siku inapoanza kwa jua kali. Mimi lazima nijikinge. Ili kuepusha uso wangu ama ngozi yangu kutokana na miale ya jua ambayo kama vile ile miyale ambayo hudhuru ya urujuani. Mimi huhakikisha ya kwamba. Ninapomaliza kuoga na kujipaka mafuta yangu. Ninaongeza juu mafuta ya kujikinga miunzi ya jua. Jambo hili huweza kukinga ngozi yangu kutokana ni miale hii ambayo inaweza kuwathiri ngozi yangu ama kunisababishia magonjwa tofauti tofauti. Ili pia kuhakikisha kwamba jua halinifikii Mimi hupenda sana kuvaa chepeo wakati ninatembea kwa jua. Jambo hili hunisaidia sana kujikinga na jua usoni ama machoni mwangu. Pia mimi hupenda sana kuvalia miwani ya giza. Miwani hii kunisaidia kujizuia na miale mikali ya jua ambayo inaeza kuathiri uwezo wangu wa kuona. Kwa hivyo, wakati wa jua mimi huvaa chepeo ninapotembea juani, ninavaa miwani na ninahakikisha nimejipaka mafuta ambayo inazuia miale ya jua. Pia mimi huhakikisha ya kwamba kama sina jambo ambalo linanifanya nitoke inje ya nyumba ama mahala pangu pa kazi huwa najaribu kujizuia sana. Kama si lazima ninakaa ndani ya nyumba ili kujiepushana na miale hii ya jua kali. Lakini ikiwa ni lazima pia huwa mimi nabeba mwavuli. Kama nilikua kazini nabeba mwavuli ili kujikinga na jua hili kali ili isiniletee maradhi baadaye.

Simu yangu huitumia kila mara. Simu imekuwa kiungo cha ama kila sehemu ya maisha yangu. Nikiamka lazima, niamke nishike simu, niangalia ni saa ngapi, niangalia vitu kama hivyo. Hata kuamka kwenyewe mimi huamshwa na simu ambapo nimeeka alamu ambayo inani? Inanisaidia kuamka. Kwa hivyo mimi hutumia simu kwa njia mbalimbali. Lakini kwa njia ambayo naitumia zaidi ni kwa mawasiliano. Mimi ni mtu hufanya kazi na lazima nikae nikiwasiliana na watu mbalimbali. Hivyo, mimi hutumia njia kadha kwa simu ambazo hunisaidia kuwasiliana na watu. Kama vile kutuma ujumbe mfupi, kutuma ujumbe mfupi mfupi ili kuwasilisha mawasiliano yangu. Pia mimi hupiga simu sana mara kwa mara, ili tuweze kuelewana na kupanga kazi na watu tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi simu yangu ni chombo na naiona kama chombo cha mawasiliano, ambacho huweza kunishikanisha mimi pamoja na watu ninaowasiliana nao. Hawa huwa haswa ni wale wateja wangu. Kwa hivyo mimi kila mara kwa mara utanipata nikitumia simu yangu kwa kupiga Kwa kutuma ujumbe mfupi mfupi kwani lazima nikae nikiwasiliana kwani biashara niliyo ambayo naifanya inahitaji watu wakae katika mawasiliano ya mara kwa mara. Kwa hivyo mimi huhakikisha ya kwamba simu yangu iko sawa iko na imechajiwa na iko na betiri ya kutosha iko na moto wa kutosha ili nihakikishe kwamba mtu hakinipigia simu kwa hakika ataweza kunipata.

Ninapoweka nenosiri langu mimi huhakikisha ya kwamba nimeunganisha herufi namba na alama na alama mbalimbali hili huwezesha kunipa nenosiri ambalo lina nguvu ambalo si rahisi sana mtu mwingine kujua Jambo hili huweza kufanya data yangu iwe salama na mtu asiweze kufikia data yangu ambayo sijamruhusu. Kwa hivo, mimi ninapoweka neno siri. Ninahakikisha kwamba, ninatumia neno siri moja kwa kila mahali, lakini ni neno siri ambalo ni gumu mtu kuweza kulifanya ama kuweza kulijua kwa kirahisi vile. Hii hunisaidia kueza kueka maneno ama kuhakikisha kwamba simu na vifaa ninavyovitumia ni mimi tu nina uwezo wa kufungua na kutumia. Kwani ninaporuhusu watu kujua neno siri nangu. Ninaeza jipata kwamba mtu ametumia kifaa changu kwa njia ambayo singependelea ama kwa njia ambayo ata inaeza kunidhuru. Kwa hivyo ninapoweka nenosiri, ninahakikisha kwamba ninatumia nenosiri ambalo ni gumu watu kuelewa. Pia sipendi kueleza watu nenosiri langu na mtu anaponiuliza nenosiri kwa vifaa vyangu. Mimi nahakikisha uko na lengo gani na mara mingi mimi huwafadhalisha nikuweke neno siri uone kile ulichokuwa unatakukiona baada ya kumaliza kutumia kifaa changu unanirudishia bila mimi kukueleza neno siri ninaeza kufungulia lakini siezi kupeana neno siri kwa uwazi ili kuhakikisha usalama wa data yangu.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni kazi ya huduma kwa jamii. Jambo ambalo linalo husiana na kuhudumia jami yangu, mimi hulidhamini sana. Kama ni vile kuelimisha jamii mimi hufurahia sana, ni napo ona miradi ambayo inangazia ama inalengola kuhudumia jami. Kama vile shule inapojengwa mimi hujifurahisha sana shule ya jamii najua ya kwamba jamii yangu itakuwa ime elimika hospitali zinapo funguliwa najua jamii yangu itapata matibabu bora watu wanapo tembea waki elimisha wanajamii kuhusu mambo tofauti tofauti kuhusu jinsi ya kutumia vitu tofauti tofauti Yaani huduma kwa jamii mimi hunifuraisha sana watu wanapofunzwa kuhusu haki zao, watu wanapofunzwa mambo tofauti, maswala tofauti tofauti yanayofanyika kila siku ila hawana hawana uelewa wa mambo kama hayo hunifurahisha zaidi. Kwa hivyo, mimi mambo yoyote yanayo husiana na huduma kwa jamii hunifurahisha na hudhamini sana. Kwani naona watu wamejitolea kuhakikisha, wameinuana moja kwa moja kijamii ili kupunguza mambo ama yale magumu yanayo tukumba. Kama maradhi, kama ujinga, kama kutojua, kama vita dhidi ya ubaguzi, vita dhidi ya ufisadi Yaani wanajamii wanapo elimishwa ama wanapo saidiwa mimi huhisi kwamba nime ridhika na udhamini sana Kila mtu anayeifanya kazi hiyo.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni hekima ya kunyamaza na kutulia. Si lazima ushinde ukiongea kama huna hoja ama si lazima uongee. Katika mazingira tofauti tofauti nimejipata jambo limefanyika. Na si lazima ushinde ukiongea ama si lazima ushinde ukipeana maoni hako ama unawaza nini? Unaundokea yaani unaruhusu wengine wawe na nafasi ya kuongea Pia unapo nyamaza unahakikisha kwamba watu hawajui unapanga nini Kwani watu wanapojua unachoki panga ni rahisi sana wao kukupinga na kukufanya usiweze kufikia malengo yako Kwa hivyo mimi ninapo taka kufanya jambo huwa sitangazi ama siambi watu Kwani nataka tu mvitendo yangu viwe vina zungumza kwa niyaba yangu. Kwani nikiembia vitu miradi yangu, mipango yangu. Weza wa watajua ni wapi watanishikia kwani. Wanajua ninapanga nini, ninataka kufanya nini. Hivo wao ni rahisi kunidhuru. Kwa hivo mimi huhakikisha ya kwamba. Mipango yangu na vitu ambavyo nina vitaka kuvifanya Nina vifanya kwa njia ambayo nime Ninavifanya kwa njia ya utulivu Nikuwa nimenyamaza Alafu wakati ambapo kuna majibizana na sintofahamu Mimi huwakisha ya kwamba nimetulia na kweza kuangalia pande zote mbili ili kujua ni kipi kinacho leta mgogoro na wakati ninapofungua mdomo wangu kuongea Kwa hakika kila mtu anatamani kuskiza ninachokisema kwani mimi sikuwa mmoja wa wale walikuwa wana gombana.

Maisha ni nini bila hesabu? Hesabu ni kila kitu. Hesabu ni hali ya maisha. Lazima nijifunze kupenda. Ukienda biashara, lazima ujue utahesabu faida aje, utahesabu vitu aje. Kwa hivyo, hesabu ni sehemu ya maisha yangu. Kwa hivyo, mimi hupenda hesabu sana. Kwani, ninapoamka, lazima nihesabu. Nitafanya jambo hili kwa dakika muda wa dakika ngapi Lazima nijue hesabu ili nieze kupanga muda wangu nisiweze kufanya jambo moja kwa muda mrefu na jambo lingine niko Nilifanya kwa muda mchache hiyo ni hesabu Pia ninafaa kuhesabu ni dakika ngapi Nimeekelea chakula na kitakuwa chayari baada ya muda mgani hiyo ni hesabu Pia lazima nikitoka niabiri, usafiri wa umma, nikipeana pesa kulipia nauli hangu. Lazima nifanye hesabu ili kujua, nitapewa salio la ngapi. Pia lazima nifanye hesabu ili kujua kazi nitaipanga aje na nitaeza kuigawagawa aje ili niweze kutimiza lengo langu na kufanya kazi kwa ustadi unaoafaa. Kwa hivyo hesabu ni sehemu ya maisha na naipenda sana. Kwani bila hesabu hatungeeza kujua masaa, hatungeeza kujua mambo fulani, hatungeeza kujua nyakati, hatungeeza kufanya biashara kwani hungejua unafaa kufanya vitu kwa kiwango kigani. Kwa hivo mimi hupenda sana hesabu kwa biashara inanisaidia kueza kuhesabu najua nimechukua bidhaa ya pesa ngapi nafaa kuuza pesa ngapi ili kupata faida ya pesa ngapi. Hesabu inafaa kuunda na kuweza kuweka mustakabali wa biashara yangu.

Mimi ni mpenzi wa wanyama wandogo wandogo. Hasa wale ambao wanapatikana nyumbani. Mimi ni mpenzi sana waumbwa na paka. Napenda paka sana kwani paka ukiwa naye utafurahia sana kuishi naye. Kwani paka ni mnyama ambaye ako na hekima na maarifa zaidi kuliko mtu anavyofikiria. Kwani paka ni mnyama anayekusaidia ukiwa na huzuni, anakuja, anakupapasa na unahisi, umetulia. Paka ni mnyama ambaye pia atakusaidia kukiwa na panya wanakusumbua nyumbani mwako, anaweza kuwafukuza na nyumba yako inakaa salama kutokana na panya. Paka pia hupenda michezo mingi kwani ukimwona akicheza unafurahia kwa jambo hilo. Pia napenda umbwa sana. Umbwa ni mnyama ambaye ananisaidia sana kuhakikisha kwamba usalama wangu ni jambo lamaana sana katika maisha yake. Yeye hunilinda, hunitunza, huhakikisha kwamba watu hawaikaribii nyumbani mwangu ambao wenye nia mbaya. Pia umbwa huhakikisha ya kwamba mtu tunapotembea na heye mtu ambaye mwenye nia mbaya hawezi kunikaribia. Kwa hivyo, mimi napenda wanyama hawa wandogo wandogo hasa wenye ambao wanaishi nyumbani. Wao hunifurahisha jinsi ambavyo wanaeza kuishi na binadamu kwa njia ambayo ni ya ufanisi kwa sisi wote. Tunavyo weza kushirikiana ili kuhakikisha maisha ni rahisi kwa kila mmoja mimi na chunga wanyama vizuri na wanyama pia wananichunga vizuri huwa inanipa raha sana. Pia wanyama huwa na mwonekano wakuvutia na mimi huwaona wakiwa. Wakiwa wanapendeza sana. Kwa hivyo mimi hupenda sana wanyama wanyumbani.

Musimu ni upendao ni musimu wa baridi. Mimi upenda musimu huu kwa sababu sana sana huendana na nyakati za disemba. Ingawaje kuna baridi. Ule ujoto umo katika miwe wa watu hua ni ujoto wa kushangaza ajabu. Kwani katika msimu huu wa disemba ambao kuna baridi kuna baridi katika sehemu tofoti tofoti za duniani ama ulimunguni Unapata ndo msimu wa ambao huu anasherehe mingi kama vile sherehe za shukrani, sherehe za krisimasi, sherehe tofauti tofauti Kwa hivyo msimuhu hunisaidia sana ili hunifraisha sana kwani watu huishi kwa pamoja hua na roho karimu na roho za kupenda kusaidia watu. Kwa hivyo mimi hupenda sana msimuhu kwani watu hua na ukarimu usio kwa na kifana.

Jukumu nilalolipenda kazini ni kuhakikisha kwamba ni jukumu langu kuhakikisha kwamba kila kitu mazingira ninayofanya kazi ni mazingira safi na hayawezi kuleta haiezi kuchangia kuzambaa kwa magonjwa nikiwa katika mazingira yangu. Kwa hivyo mimi ninapofika kazini na hakikisha kwamba Wanaohusika na kuosha, sakafu wameshaosha na hakikisha kwamba mimi napanguza kitanda cha mgonjwa Napanguza mashini, napanguza kila kitu Jambo hili ama jukumu hili hunihakikishia ya kwamba Hakuna ugonjwa utapata mgonjwa mwingine Baada ya kazi ama baada ya kupiga picha kila mgonjwa Mimi huhakikisha ya kwamba nimeweza kungarisha meza yangu ili iwe tayari kwa mgonjwa atakae kwa baadaye. Jambo hili hunisaidia kupunguza kusambaa kwa ugonjwa kutoka kwa mtu moja au mtu mwingine kupitia mazingira ambayo ninaofanyia kazi. Pia mimi huhakikisha kwamba watu sakafu ni safi, watu wanapotembea hawawezi kuteleza na kuanguka jambo ambalo linaeza kuwa ni ajali ambayo inaeza sababisha kuzambaa ama kuenea kwa magonjwa zaidi. Kwa hivyo mimi hupenda sana kuhakikisha kwamba ni jukumu langu kuhakikisha mandhari na mazingira ninaofanyia kazi ni mazingira safi wala si mahali ambapo watu wanakuja na kuondoka na ugonjwa mpya ambao hawakua nao mimi huhakikisha wagonjwa wangu wako katika mahali salama na mahali safi ambapo panapendeza.

Mimi ni mpenzi sana wa kunyo maji kwani maji ni kunywa maji mara kwa mara ni tabia ambayo ni njema zaidi kwani ukinyo maji upunguza kuumwa na kichwa, upunguza adhari ya kuwa na upungufu wa maji mwilini. Kwa hivo mimi mara kwa mara uhakikisha ya kwamba nanywa maji ni napoamka asubui na eka maji yawe moto na piga msuaki na baada ya kupiga msuaki mimi hunywa maji moto ili kutayarisha mwili wangu na kuosha uchafu ambao ulikuwa ndani kuhakikisha kwamba mwili wangu uko tayari kuaanza kazi. Pia ninapo fanya shughuli ambazo zinanifanya mimi kukata jasho sana. Mimi kunywa maji pindi kwa pindi ili kuhakikisha maji ninayo poteza na jasho yanaeza kurejesho na maji ambayo ninakunywa. Pia jambu hili, tabia hii ya kunyo maji mara kwa mara, imenipunguzia mambo mingi, sihisi kwamba eti ngozi yangu imekauka, nina hisi kwamba, nina unyevunyevu unaofa, pia mimi huhisi kwamba, kichwa kilikuwa kinaniuma, hapo awali wakati sikuwa na kunyo maji Kwa hivo mimi huwakikisha kwamba wakati ninafanya kazi ama shughuli ngumu mimi hunywa maji ili niweze kutulia. Kwa hivo kwa kifupi ama kwa jumla naeza kunywa maji mara kama kumi ama zaidi kwa siku. Hii nitakunywa maji kulingana na jinsi mwili itakavyo hitaji lakini si chini ya mara kumi ili kukahikisha mwili wangu unamaji ya kutosha.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii, ningependa sana kuona barabara zimeundwa kwa njia zimeekwa lami Jambo hili linaweza punguza mzigo ya kusafiri na Pia kuhakikisha kwamba nauli Nauli zimepungua kwani barabara nyingi humu humu katika jamii ninayoishi ni barabara mbovu ambazo hazipendezi. Unapo tembea barabarani unapata vumbi kama ni msimu wa jua unapata vumbi sana na unachafuka miguuni mwako kwa hivyo kama barabara zingekua za lami ingekua ni rahisi watu kutembea kufurahia unapo tembea katika mandhari haya. Pia wakati msimu wa mvua, matope na mashimoshimo kwa barabara inafanya nauli kupanda kwa kwa hali ya juu kwani dereva hata anapoendesha gari lake, anapitia mambo mengi na magumu zaidi jambo hili hufanya nauli zipande juu na usafiri kuwa mgumu sana. Kwa hivo ningependelea sana kuona maendeleo katika barabara zetu. Barabara zikiwa safi. Tunaeza kufika mahali tunapotarajiwa kufika Kwa muda unaofaa na muda ambao ni wa haraka sana. Pia tunaeza kuunganika na watu wanaeza kutembea mahali tofauti tofauti. Kwani hawana ule uwoga ya kwamba ati mvua ikinyesha barabara hiyo haitapitika ama njia hiyo itakuwa ngumu kupitika. Kwa hivyo ningependa sana wanaohusika warekebishe na waunde barabara wazieke lami ili wafanye usafiri kuwa rahisi na kufikia kila mtu katika jamii yangu.

Mimi hupenda mwanga wakati. Mwanga mkali huumiza macho yangu sana. Na ninapo kaa katika mandhari ambayo ama mazingira ambayo ya na mwanga mkali. Na nina lazimika kutoka ama kuendea kitu katika mahali ambapo hakuna mwanga huo mukali. Macho yangu hupata wakati mgumu kweza kubadilisha mazingira. Najipata ni napata ugumu kuona vitu haswa wakati nimetoka kwa mwanga mkali kwenda kwa mwanga wakati. Kwa hivyo mimi huwa fadhalisha kila mara ni natumia mwanga wakati. Hili kuleta usawazishaji kwa macho yangu. Hata nikitaka niende mahali pengine, nitaeza tu kuona kwanjia sawa. Pia mwanga mkali huchangia macho yangu kuuma sana na ninalia na kutokwa na machozi. Jambo hili hunipa hali ambayo siipendelei sana. Kwa hivyo, mimi hupendelea mwanga wakati. Kwani pia nikitumia mwanga huo naweza kuona sawa tu kama mwanga wajuu ni vile mwanga waju una madhara kwa macho yangu na kuniumiza na kunifanya sana sana na umwa na kichwa. Tatizo ambalo hunifanya niwe katika hali ama kushindwa kufanya majukumu yangu ya kila siku. Kwa hivyo, mimi upendelea sana mwanga wakati. Pia mwanga wajuu, mwanga mkali, ufanya macho yawe na uzoefu wa mwanga mkali. Kwa hivo, wakati unapoenda mahali ambapo mwanga si mkali uko katikati, unapata wakati mgumu kweza kuona vizuri. Kwa hivo, mwanga ukiwa katikati ni rahisi sana kuweza kusoma kufanya shuguli zako bila kudhuru macho yako.

Ili kukamilisha kazi yangu kwa wakati, mimi hupanga kazi yangu nahakikisha naanza na zile kazi ambazo zinahitaji muda murefu ambayo ni ngumu na inahitaji kumakinika zaidi. Hili hunisaidia kuhakikisha ya kwamba jambo ambalo ni muhimu nimeweza kulikamilisha likiwa la kwanza na mambo ambayo yatakuwa rahisi nitafanya kwa muda utakao salia. Pia mimi hupanga kazi yangu kulingana na wakati na hakikisha baada ya wakati huu nita kuwa nimefanya jambo hili na nitakuwa nimeweza kulikamilisha. Mimi hufuatilia maendeleo yangu saa kila saa kila saa ili kuhakikisha kwamba. Yale malengo nimeyapanga ili kukamilisha kazi yangu nimeweza kuyafikia. Na katika mipango yangu mimi hukikisha ya kwamba ninachukua muda kupanga kila kitu vizuri napanga hadi wakati wakumpumzika ili kuhakikisha. Ninapofanya jambo hilo nina umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha ninawasilisha kazi jinsi inavyofaa. Jambo hili linaniwezesha sana kuweza kumaliza ama kumakamilisha kazi yangu kwa wakati. Pia mimi na najizuia sana kwa vitu vinavyoweza kutoa umakini wangu kwa kazi yangu. Najiondoa vitu zinazoweza kuniharibia muda kama vile simu, kama vile watu najieka katika mazingira ambayo kufanya kazi na kukamilisha ndiyo lengo langu kuu Pia nahakikisha ya kwamba baada kufanya kazi yangu naipitia ili kuhakikisha ya kwamba Hakuna jukumu ambalo nimeliwacha nyuma.

Chakula ni kipendacho, mchana mara nyingi ni mchele kwa ndengu. Chakula hichi hunivutia kwa latha yake na utamu wake. Pia ni chakula chepesi ambacho. Wakati ni na kila, nikiwa kazini si hisi ule uchovu. Unao hitajika sana kama ningekula chakula kizito kama vile ugali. Ambapo ningehitaji kutumia nguvu mingi ili kuhakikisha chakula hicho kimesiagika. Ninapo kula ndengu kwa kwa wali, mimi huwa ni naraha sana na mimi hushiba vizuri na pia huwa sina huwa bado ni na nguvu na niko na uwezo wakuendelea kufanya shuguli zangu za siku Kwa hivyo chakula ni nachopenda kukila mara mingi, mara nyingi ni ndengu kwa mchele.

Mimi huhifadhi pesa katika banki ya simu ya mkononi. Ninapo pata pesa. Mimi hufungua akaunti mbili katika simu yangu. Akaunti ambayo ninaeza kufikia pesa zangu kila mara ninapo hitaji. Na akaunti ambayo hata nikijaribu kufikia pesa zangu. Siwezi hadi muda haswa unapo fikiwa na ndipo ninaeza kupata hizo pesa. Kwa hivyo, hii hunisaidia sana kwa kuweza kuhifadhi pesa zangu. Kwani, wakati zipo katika ile akaunti ambayo siwezi kuweza kupata hizo pesa kwa njia rahisi, inanihamasisha sana kuweza kutotumia pesa ambazo nimeeka hapo. Hivyo nahifadhi pesa zangu na wakati ninapofikia lengo langu la kuzitumia hapo ndipo, Ninaeza kuzitoa na kusubiri hadi muda ambao Ninafa kuwafikia ili nieze kuzitoa Pia nina njia nyingine ya kuhifadhi pesa zangu Tuko katika kikundi cha vijana ambao Tuko watu 20 ambao tunagawa pesa na kupatia moja wetu kuzieka hadi mwisho wa mwaka Ili tunapofika katika mwisho wa mwaka tutakuwa tumehifadhi pesa mingi ambazo zitatusaidia katika kuanza malengo ya mwaka mpya na kuanza kufanya shughuli na miradi mingi ambayo itatusaidia kujiimarisha kimaisha mwaka mpya tunaotarajia. Chama hichi sisi hupata pesa mwaka unapofika tamati. Lakini kwa pika banki yangu ya simu ya mkononi mimi hupata pesa baada ya muda ambao nime tarajia ama ambao nimeji andikisha.

Kiwango ambacho ninataka kufika kazini mwangu. Ninataka nifike kiwango ambacho nitakuwa najihusisha sana sana na mambo ya utafiti. Mambo mengi ama ninamawazo mengi ambayo inaweza kusaidia taaluma ama tasluma ninaifanya. Kwa hivyo ninajipanga na kuhakikisha kwamba kila jambo linalo fanya ninaweka data vizuri kwa sababu mahali ninapo taka kufikia na taka nianze kufanya utafiti. Nitakapofanya utafiti itanisaidia ili kuweza kusuluhisha matatizo mengi yanayo patikana kazini jambo linalo endelea na hivyo kuwezesha kunipa mazingira mazingira mazingira mema. Ambayo wenzangu na pia mimi nitaweza kuyafurahia wakati nitakapo kuwa nafanyia kazi humo. Kwani nikifanya utafiti wangu nitaweza kujua ni wapi kuna upungufu, ni wapi kuna udhaifu, ni mambo gani yanasababishwa na mambo yipi. Kwa hivyo sana sana nataka ni nijitume ndani ya utafiti ili niweze kusaidia ku kusaidia kufanya utafiti ili majanga yanayo tukumba mara kwa mara ya weze kuwa rahisi kutatulika. Kwa hivyo hiyo ndiyo lengo langu na hapo ndipo ninataka kufikia katika kazi yangu. Ili niweze kusaidia kufanya taaluma yangu ama watakao kuja nyuma yangu kuwa na wakati mwepesi ama kuwa na wakati rahisi watakapo kuwa wanafanya shughuli katika taaluma hii ambayo pia naipenda sana.

Ninapo andaa ripoti zangu za kazi. Mimi huhakikisha natumia mpangilio nasaha, lugha rasmi na tarifa zilizo waziwazi. Ripoti zangu huwa maluum na kichwa ambapo nimeandika idara jina la mhusika na kipindi cha ripoti. Mimi hueleza lengo la ripoti na aina ya kazi iliofanywa na kwa kipindi kipi. Hili hunisaidia kuwaeleza tulikwa ama wasimamizi wangu jinsi kazi kueleza lengo la kazi yangu ilikuwa ipi na nilifanya kwa kipindi kipi ili kuelewa data nitakayo waonyesha. Mimi kueleza matukio jinsi nilivyo fanya, nilifanya nini, nilifanya vipi na nilifanya kwa umuhimu mgani. Baada ya hapo, mimi hueleza mafanikio ambayo nimeyapata kwa kutumia mbinu ambazo nilivyo tumia, yani jinsi nilivyo fanya mambo na imesaidia aje idara yangu. Pia mimi hutambulisha changamoto ambazo nilizo patana nazo ili wasimamizi wangu waweze kueka rasilimari za kutosha ili kweza kukumbana na changamoto hizo. Mimi pia hueleza hatua ambazo nilizo chukua ili kutatua changamoto ili kuhakikisha kwamba ingawaje ili kwaonyesha kwamba kuonyesha ubunifu wangu kwani kama atakama kulikuwa na changamoto. Mimi niliweza kuitatua kwa ustadi mku. Hatimae mimi huwashukuru na mimi huwashukuru huhitimisha na shukurani na shukuru wasimamizi na pia timu ambayo tulio shirikiana kuleta mafanikio ya jambo ambalo nililo kuwa nalifanya kazini.

Kwa sababu mimi huishi karibu na ufuo wa bahari, ninapenda kutembea sana huko. Wakati ninajihisi niko chini, niko na mawazo, niko nataka mahali pa kutulia, mimi hujipanga na kujienda navalia vizuri najipaka mafuta ya kukinga miale ya jua na kutembea hadi kwa ufuo wa bahari. Sana sana napenda kutembea wakati ninataka kupumzisha akili na mwili. Nikiwa humo na jihisi nikiwa raha, nikiwa huru na nikiwa na uwezo wa kuyakabili yale majanga ama yale matatizo ama changamoto zinazo ninazo kumbana nazo siku kwa siku. Kwa hivyo mimi hupenda sana kutembea katika ufuo wa bahari Ninapo tembea katika mchanga wa bahari na kupigwa na maji yanayo na maji ya bahari Mimi huhisi raha sana moyoni mwangu na jambo hili hunifurahisha sana Kwa hivyo nahisi kuamba nikiwa na raha sana wakati ninapo tembea Wakati ninahitaji kuwa peke yangu ninapenda sana kulizuru eneo hilo Hili niweze kutulia, nieze kuyasikia mawimbi, maji ya kipepeteka, yakiimba na miti ya minazi ambayo ni rahisi sana kuipata katika na karibu na ufuo wa bahari. Mandhari haya na mazingira haya hunipa utulivu mwingi na kunirudisha na kuniezesha kutulia kimawazo. Kwa hivo, hilo ni jambo ambalo mimi hupenda sana kulifanya. Wakati pia ninahisi nahitaji kutembea miguu yangu ikiwa ndani ya maji. Nahisingi kwamba nimepunguza pressure, nimetulia na niko katika hali ambayo ninaeza kukabiliana na mambo yatakayo kuja baada ya kutembea. Kwa hivo hunipa utulivu, ninapotembea katika ufuoni nahisi nimetulia na ninatoka hapo nikiwa mchangamfu na mawazo yakiwa yametulia.

Naam, huko hata ndipo mahali ambapo mimi hupenda sana. Napenda kuwa katika pwani. Mandhari na mazingira ya bahari hunifuraisha sana. Mimi hupenda kuketi kulitazama na kujionea na kustaajabia majabu ya muumba wakati ninapoona jinsi maji yalivyo mengi na jinsi bahari lilivyojitandaza. Huwa nastaajabia makuu ya mungu. Pia ninapotembea pwani. Ninapoenda pwani. Ninapenda sana kula minazi ambayo humea sana katika pwani. Kwa hivyo mimi hupenda kunywa maji ya mnazi na kutulia katika ufuwa wa bahari nikijitazamia na kuangalia maji. Pia ninapotulia mimi hupenda kupiga mbizi kwenye bahari. Kwa sababu najua kuogelea, mimi hupenda sana baada ya kunywa madafu naingia katika bahari na kuogelea ili kuchangamusha mwili kidogo na kujipa, kusaidia pia ambayo ni zoezi ambalo hunisaidia pia mimi ambayo najaribu kukumbana na kupunguza uzani. Kwa hivyo ni jambo ambalo napenda kulifanya na ambalo lina manufaa pia kwa mwili wangu. Pia ninapotembea pwani, haswa nikitembea katika ufuwa wa bahari, ninapenda kutulia hadi wakati ambapo jua litakapo kuwa linatua. Na mimi hupenda kupiga sana picha katika wakati huo. Jua likiwa rangi ya machungwa, mimi hupenda sana mazingira hayo. Kwa hivyo mimi ni mpenzi sana wa kutembea pwanini.

Naam, mimi napenda sana kufanya kazi nyumbani. Mimi kila siku ama wakati sijaenda kazini mimi hubaki nyumbani na hupenda sana kufanya kazi za nyumba. Mimi huamka asubuhi na mapema na hakikisha kwamba nimepiga deki, nyumba ni safi, nimefagia, nimepanguza vumbi, nimepanguza kila kitu. Baada ya hapo mimi huenda jikoni na kuhakikisha kwamba nimeosha vyombo, ninaosha vyombo vizuri nazipanga na naanza kutayarisha chakula cha asubuhi. Ninapenda sana kupika chakula na wakati ninapokuwa naanda chakula cha asubuhi nahakikisha kwamba nimekipika na kitaiva na kitakuwa na ladha ambayo mimi niipendayo. Baada ya kupika, mimi huwamsha familia yangu ninawapakulia, nina wanakula na baada ya kukula. Mimi hurudi tena jikoni kuziosha vyombo zile na pia sasa naanza kupanga jinsi nitakavyoanza kufua nguo. Mimi hupenda nikiwa nyumbani kuhakikisha mazingira ama mandhari niliyomo ni masafi Kwa hivyo nahakikisha kwamba baada ya watu wamesha kula chakula cha asubuhi Mimi natoka na kufua nguo Baada ya kufua nguo nahakikisha kwamba ninatoa magugu kando ya nyumba na ngarisha nje nahakikisha kwamba nimefagia nimetoa vumbi, nimetoa magugu, nimekata nyasi, nimemwagia maua maji Yani napenda shughuli za na kufanya kazi za nyumbani Kwani zinafanya nyumbani iwe na ule ujoto na ile watu kuhisi kwamba watu wanaishi hapo Kwa hivyo mimi ninapojipata nikifanya shughuli hizi, hufanya kwa moyo ambao nimefurahi na pia hunisaidia kutulia wakati ninapo ona nimengia kwa nyumba na katika mazingira na mazingira safi.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni mwanangu. Wakati nilipokuwa nikijaribu sana kutafuta ujauzito nilihangaika na sikuweza kupata ujauzito kwa muda mrefu. Lakini baada ya matibabu na maombi na kujikaza na muda kupita niliweza kupata ujauzito baada kukaa kwa ndoa kwa miaka kumi. Kwa hivyo, hiyo ilikuwa zawadi kubwa sana. Hata nilikuwa na uoga kwani sikuwa nadhani kwamba nitaweza kumpata mwanangu. Wakati ulipofika wa kujifungua na nikaweza kujifungua salama na nikapata mwanangu, nilijawa na furaha zaidi. Isiyokuwa na kifani kwani nilihisi kwamba mungu kwa hakika amenikumbuka na nimeweza kumshika mwanangu. Siku anaona nilihisi kama ni ndoto, nilihisi kama ni jambo ambalo lilikuwa ni miujiza, nilipoweza kumshika mwanangu akiwa mzima, hana ugonjwa wowote, alikuwa na hali njema ya kiafya. Alikuwa mzima na alikuwa hana tatizo lolote. Nilifurahi sana na hiyo ndiyo zawadi ambayo nimewahi kupokea, sasa hivi mwanangu yuko miaka tano na ni mtoto mwema mwenye adabu mzuri na kila wakati ninapoketi kimya nikimuangalia akicheza akifanya shughuli zake. Mimi hujawa na shukrani sana moyoni kwani yeye ni zawadi ambayo sikuwahi dhani nitaweza kushika katika maishani mwangu. Na nilipompata hata sasa hivi furaha yeye hunizidishia mwanangu ni mwenye adabu, mwenye heshima na anayefuata na kusikiliza maagizo anayopewa.

Naam, mimi hupenda sana kucheza ngoma. Ninapo piga ngoma yangu na kutoa wimbo tofauti tofauti. Mimi huhisi raha sana moyoni. Pia mimi ni study wa kucheza ngoma. Ninajua jinsi inavyo undwa jinsi inavyo dundishwa ili kutoa wimbo tofauti tofauti. Ninapo amka kujitayarisha kucheza ngoma zangu. Mimi huzitoa nje ili na kuzianika kwenye jua ili ziweze kupanuka Hili hunisaidia wakati ninapo cheza ngoma yangu Ninasikia inatoa sauti na mdundo wa wenye sauti ya juu na inayofaa Jambo hili hunifuraisha sana Wakati ninacheza ngoma inanikumbusha enzi za kale ambapo hakukua na teknolojia ambapo watu hawakuwa watumia vyombo vingi vya sanaa na vya kutolea wimbo Kwa hivyo mimi hucheza ngoma huweza kuni husishiana na kunishirikisha pamoja na utamaduni wangu Mimi ni mpenzi sana wakucheza ngoma haswa kanisani Tunapo fika kanisani mimi hueka ngoma yangu nje na kuipa muda ipigwe na jua ili iweze kupanuka Ili nitakapo igonga inatoa sauti ya juu na ninapo ingia kanisani wakati wa kuimba nyimbo za sifa Mimi hupiga, mimi hucheza ngoma yangu kwa ustadi na watu wanaweza kufurahi zaidi watu kwa kijiji chetu wana nitambua kama ustadi wakucheza ngoma Mimi hupenda sana na hufurahia sana kuwa na ujuzi na uweza wakueza kucheza ngoma na kutoa na kueza kutoa nyimbo tofauti tofauti.

Mafanikio yangu ya binafsi ambayo ninayadhamini kazini ni jinsi ninavyo soma na kujikuza kimaarifa kila siku. Mimi ni mtu ambaye ameweza kutumia teknolojia kwa njia ambayo inaeza kumfaidi. Mimi hupenda sana kusoma mambo mengi ambayo yanahusiana na kazi yangu. Mimi hupenda kujua jinsi mitindo, jinsi mambo kazi yangu inaendelea, jinsi kazi yangu inazidi kubadilika, jinsi tunaweza kutumia teknolojia ili kuweza kuwasilisha na kufanya kazi yangu kwa urahisi. Kwa hivyo, jambo hili limenifanya niwe stadi wakati mashine mpya ama mambo yanabadilika. Mimi huwa tayari kila wakati kwani haya ni mambo ambayo nimekua nikijifunza kila wakati kila wakati. Na pia ninapokuwa najifunza mambo haya mapya. Ninaweza kuongeza maarifa na ninapo patikana na jukumu ama changamoto ama kazi mimi huweza kuifanya kazi yangu kwa urahisi sana. Kwani ninauelewa wajinsi ya kutekeleza kazi yangu na kuifanya kwa ustadi. Kwa hivyo, mimi binafsi ninahisi kwamba jambo hili limeweza kunikuza kazini na hunifanya niwe na furaha sana kwani sio kukuwa tu, pia inanisaidia kuweza kufanya mambo yangu kwa urahisi. Na ninapo fanya kazi kwa urahisi wenzangu wanafurahi na wanaona kama ni jambo la mafanikio. Na ni kidogo tu nachukua tu muda mdogo kwa siku yangu najifunza jambo jipya ambalo nitalitumia kazini. Hiil jambo la kupenda kujifunza kusoma kila wakati kila mara limensaidia sana kupata maarifa na kupata kupata urahisi katika kutekeleza kazi yangu.

Mimi hupenda kuitumia simu yangu kwa mambo tofauti tofauti. Hasa katika kupanga kazi yangu ya siku. Mimi huweka kipengele ama kengele ambayo huniamusha kila asubui. Hii hunisaidia hata kama nilikuwa nimelala usingizi mzito. Ninapo sikia kengele hiyo huamka na kuweza kuanza kujipanga na programu za siku. Mimi kupenda baada ya kuamka napenda kuangalia programu ya kalenda naangalia ni matukio yapi nilikuwa nimeyapanga na nikipi ninafaa kufanya mara ya kwanza. Mimi ninafaa kufanya kwanza na jinsi nitakavyo tekeleza majukumu yangu ya leo. Simu ya kwanza niliyo weza kuinunua ilikuwa ile simu ya kubofya. Simu hiyo ilikuwa ndogo na ilikuwa inanifurahisha. Nilikuwa napenda kuitumia sana ili kupigia wenzangu na kutuma ujumbe mfupi. Simu hiyo ilikuwa ina nisaidia kwani wakati huo ndio nilikuwa bado katika shulecha sekondari na ilikuwa ina nisaidia kuamka Badae niliweza kutumia simu kubwa ambayo ningeweza kuingia mtandaoni na kuweza kuangalia mambo mengi zaidi simu imenisaidia kuweza kujua jinsi watu tofauti tofauti huishi katika dunia imeweza kunielimisha, imeweza kuifanya, niweze kuielewa dunia na wanao ishi humu. Imeweza kunipea upanuzi katika fikra zangu na kujua jinsi, matabaka, kabila, watu warangi tofauti tofauti wanavyo ishi humu duniani. Kwa hivyo simu imeniwezesha hata kama sijatembea mahali kwingi, ninaweza kujua jinsi watu tofauti tofauti wanaweza kuishi. Simu kwa kweli imeweza kuwa kipengele muhimu kwa maisha yangu kwani hunielimisha na kunielekeza kila siku.

Kinywaji nikipendacho ni maji ya tangawizi Mimi kupenda maji haya hasa kwa yakiwa na mshirikiano na ndimu mimi huweza kuiunda vizuri sana Ninaeza kutengeneza na katakata tangawizi halafu nafinyia maji ya ndimu ili na kuangeza asali kidogo mchanganyiko huu huwa mtamu zaidi na hua na manufaa mengi kwa mwili wangu Kwani wakati haswa niko na mafua ama nimepata maambukizi ya homa Mimi hunywa kinywaji hiki na kwa hakika mimi husikia nimefunguka zaidi Pia napenda kuwapea wanangu na familia yangu ili kuhakikisha kwamba hawapati maradhi ya mafua na pia homa Pia napenda kukinywa kinywaji hiki kwani hunisaidia kupunguza gesi tumboni. Pia hunisaidia katika kusaga chakula vizuri. Ninapo kunywa kinywaji hiki kinasaidia sana sana kuhakikisha chakula kinasagika vizuri. Pia, ninapokuwa na hisi kichefu-chefu, mimi hupenda kunywa kinywaji hiki, kwani hunisaidia kuniondolea hisia hiyo mbaya. Inavyambato ambavyo pia, vinavyo saidia mwili wangu, hasa wakati ninapotaka kupunguza kilo, inasaidia kukata mafuta. Kwa hivyo mimi ni kinywaji ambacho ni lazima kiwe sehemu ya maisha yangu. Pia ni napokuwa na maumivu kama vile uvimbe yanayotokana na uvimbe na hivi hunisaidia sana kuyatuliza. Pia ninapo kunywa kinywaji hiki na unajua damu unajua huboresha mzunguko wa damu yangu na kuthibiti sukari ya damu. Hivo ninajua hali ya ama afya ya moyo wangu imeshugulikiwa kwa njia nasaha na inayo.

Ninapofurahia nikiwa nyumbani. Mimi hupenda sana kusafisha na kupika. Ninapoamka nikiwa nimejawa na furaha. Mimi huanza na kupiga deki huku nikiimba muziki nikiwa nimefurahi. Mimi huamka napiga deki nikiwa nikiimba muziki, ninapanguza nyumba, ninapanga vitu, vikae kwa njia na mwonekano wa kuvutia. Baada ya hapo, mimi huenda jikoni nahakikisha kila kitu kiko safi na pahala pake, mimi huosha vyombo. Baada ya hapo, mimi hupenda sana kupika wakati nimefurahi. Kwa hivo, mimi huingia kwa simu yangu na kuangalia resipe mpya mpya na ambazo zinazonivutia na ninaeza jaribu kuzifanya. Hivo, ninaangalia kama viungo viko na kama viungo vyote vipo, mimi hujitumbukiza katika ulimwengu wa upishi. Hapo napo mimi ni stadi vilivyo. Ninatengeneza na ninaandaa viungo vyangu. Ninaanza kupika chakula ambacho lazima kiwe kinavutia kwa ladha pia na kwa harufu. Mimi huhakikisha ya kwamba nimefuata maagizo kwa recipe ambayo nimepata na ninapika chakula kitamu. Baada ya kupika chakula hicho, mimi hukipakua na kula na familia yangu, ili tuweze kugawana furaha ambayo nilio nao, nao hufurahia sana wakati ninapowapikia chakula hicho kitamu. Baada ya wao kula na kuridhika na kushiba, mimi kuchukua vyombo na kuweza kuviosha ili kuhakikisha kwamba nyumba imebaki ikiwa safi kwani nikiwa katika mazingira masafi, mimi huwa nahisi nimejawa na furaha moyoni.

Ilikuwa mwezi wa tatu ambapo nilikuwa tulikuwa tunafaa kuwa na safari ya kwelekea jijini fulani ilikuweza kushiriki katika harusi ya ya shangazi yangu. Tuliajianda kutoka nyumbani ilikuwa tutahuduria mimi na baba yangu. Hiyo siku nilikuwa nimefurahi kwani ilikuwa siku ya kwanza mimi kuweza kusafiri na baba yangu. Kwa hivyo hiyo siku nilikuwa nimejawa na furaha na bashasha moyoni mwangu Kwa hivyo nilieza kujitayarisha na kuvaa nguo langu rinda ambalo lililo nipendeza sana lilikuwa la rangi ya majano Baba yangu naye aliweza kuvalia suti lake la samawati na zote tuka ingia kwa gari tukanza kusafiri Wakati tulikuwa tunasafiri, nilieza kugundua kwamba. Kwa mara ya kwanza, miti ilionekana kuwa inakimbia. Da, nikageuka na kumuangalia baba yangu. Na watu walikuwa pia gari, tulikuwa tumeabiri gari lauma. Nikashangaza sana. Nikashanga, hii ni haligani atinaona miti ikikimbia. Na kwa mshtuko ni kamgeukia baba yangu na kumwambia Baba! Baba! Ona miti inakimbia kwa barabara watu kwa gari waliangua kwa kicheko kwa ni jambo hilo liliwachesa sana ndipo baba yangu akanieleza kwa uvumilivu kwamba si miti ambayo ilikuwa inakimbia Ila ni gari ilikuwa inaenda kwa kasi jinsi gari inavyo pita nami nilikuwa naona kwa macho yangu kama ni miti inakimbia akanieleza kwa uvumilivu na watu wakafurahi sana na kucheka kwa sababu waliona waliele walielewa kwamba siku wahi safiri kwa gari na hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza.

Jinsi na navio sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa. Jinsi tofauti tofauti. Lakini kwa hizo siku zote nimesherekea siku yangu ya kuzaliwa. Mimi huhakikisha kwamba. Mimi husherekea pamoja na familia yangu na marafiki zangu wote. Mimi hualika kwangu na tukaweza kusherekea. Mimi hupenda sana sana keki ambayo ni ya chokoladi. Ninapenda jinsi ilivyo rembesho na jinsi inavyo na mimi pia hupenda sana latha yake. Mimi wakati nina kumbuka wakati moja ilikuwa siku ya kusherekea kuzaliwa kwangu. Nilikuwa kwetu nyumbani, nilikuwa miaka sita. Mama yangu alijua nilipenda sana keki ya chokoleti na kwa kuwa hatukuwa na keki ya chokoleti kwa kuwa walikuwa na jua kama ningejua kulikuwa na keki ya chokoleti nyumbani ningeweza kuila kabla wenzangu hawajakuja na familia nyingine hawajakuja Kwa hivyo nilipo funguwa kabati kuenda kuangalia, nikapata keki, kuenda nikauma. Ah, bada ya kuuma nikaona ni ugali ambao walikuwa wame paka chokolete ya chai na kufanya monekano ikaini chokolete ya brownie. Nilipo wenda kugeuka, ninapata familia yangu, wata wamesimama nyuma yangu, wakua wameshika keki halisia. Iyo siku hiyo nilifurai sana na ikakua moja ya kumbu kumbu ya ikakua nitukiwa mbalo nitaishi kulikumbuka kama siku yangu ya kuzaliwa ambayo ilikuwa ya kuchesha zaidi katika siku hii mimi hupokea zawadi mingi na zawadi ambao ni misha wai kupokea na ilinifuraisha sana ni wakati wazazi wangu wali ni zawadi gari kwa siku yangu ya kuzaliwa.

Mimi hunyoa nywele zangu kila wiki, kila wikendi nahakikisha kwamba namtembelea kinyozi ili aweze kuzinyoa nywele zangu. Mimi huwa nimeweka mtindo ambao unahitaji kuwa unarudiwa kila wikendi ili kuhakikisha mwonekano wake haupotei. Mimi hupenda sana kutembelea kinyozi. Kinyozi wangu ni msafi, ako anahakikisha kwamba, mashine yake ni safi na ni mzuri na haiwezi kuniambukiza maradhi. Pia mikono yake huwa safi na ye hunawa mikono mara kwa mara. Yeye kinyozi chake ni kisafi na hakuna nywele ambayo imetapakaa. Baada ya kumaliza kumnyoa mteja, kinyozi wangu huhakikisha kwamba amefagia nywele zote na kuziondoa ili pakae pakiwa pasafi. Kwa hivo, mimi ninapotembelea kinyozi wakati huo moja kwa wiki, ambao ni wakati wa jumamosi. Mimi hua ninafurai sana, kwani ninajua nitakapo kuwa natoka pale, nitakuwa na muonekano wa kuvutia zaidi. Kwani nywele fupi mimi hunifaa sana na mtindo ambao mimi hunyolewa huwa unafanya kichwa changu kiwe cha kupendeza na kiwe na mwonekano mzuri sana. Kwa hivyo mimi ninapofika kinyozi wangu anakuwa yeye huwa tayari na anajua mimi hupenda kunyolewa vipi. Kwa hivyo mimi yeye ninapofika ananza kuninyoa bila kupoteza muda na baada ya hapo ananipaka mafuta na ananiosha ananipaka mafuta na anapaka dawa kuhakikisha kwamba sipati maradhi ama siendi kuumia baada ya kupata huduma zake.

Mafunzo ambayo yamenisaidia ama nilipatia. Kazini ni mafunzo ya mawasiliano. Kazini tumefunzwa jinsi ya kuwasiliana. Jambo hili limenisaidia kuweza kuwasilisha hoja zangu kwa njia inayoeleweka na njia ambayo kila mtu ataweza kutekeleza. Kwa hivyo, pia ninafurahia mafunzo haya kwani pia nimeweza kupata ukakamavu wa kuweza kujieleza na kuuliza maswali pale ambapo ninahitaji ku kuwa nauelewa zaidi wa jambo fulani, siogopi wala, bali niko na ukakamavu ninapofanya hilo. Pia mafunzo haya yamenisaidia mimi kuweza kuongea na wateja wangu ama ninawahudumia kwa njia ya saha na adabu, Wakati changamoto zinapowasili kama vile mteja hajafurahia huduma zangu ninaweza kuweza kuketi nae ama kuweza kuongea nae kwa njia ambayo itaweza kusaidia kusuluhisha mgogoro, bali si kuweza kufanya mgogoro uendelee kwa mkubwa zaidi. Hivyo mimi hufurahia sana wakati Mimi hufurahia sana wakati ninapoweza kutatua ma migogoro kwa sababu kutatua migogoro, Hili ni kwa sababu, nimeweza kushughulika na kuchukulia jambo hili la mawasiliano kuwa la muhimu sana kwangu. Pia nimeweza kuwapa kujifunza kuwasikiza wenzangu na kuwapa watu nafasi ya maoni, si lazima nikubaliane na maoni ya Lakini ninajifunza kuyaelewa na kuyaskiza na kuwapa nafasi pia ya kujieleza na ya kujieleza, hili limenisaidia kuzuia migongano na migogoro ambayo yanakuja kwa sababu ya kutoelewana.

Chombo cha mziki nikipendacho ni ngoma. Ngoma huweza kuunganisha mikono yangu, masikio yangu na moyo wangu ambayo hunipa raha ya kimwili mwili. Mimi husikia ni kama ninaweza kujieleza wakati ninapocheza ngoma. Wakati ninacheza ngoma midundo yake midundo yake huweza kukubaliwa na mwili wangu nahisi kwamba mwili wangu umeunganika na midundo hiyo Hivo kunipa raha na mimi kufurahia sana kupiga ngoma Kupiga ngoma mimi hunikujia kwa urahisi kwani ni jambo ambalo nimelipenda kutoka utotoni mwangu Wakati ninapokuwa na msongo wa mawazo ama nahisia kali kali mimi hupenda kupiga ngoma. Ngoma inanisaidia kuweza kuwa huru kwa mambo haya. Naeza kujiachilia wakati ninapopiga na hasira na hisia mbaya ama hisia zilizo juu sana. Huweza kupunguka na mwili wangu kutulia nahisi moyo wangu ukiwa huru. Pia ngoma ni sehemu na ya urithi na mawasiliano hunisaidia kukuza tamaduni na kuendeleza tamaduni zile za wazee wangu Pia ninapopiga ngoma Mimi husikia mawazo yangu yametulia Ninaweza kufurahia na kuburudika wakati watu wanapocheza kwa midundo ambayo ninaeza kuileta ambayo inatoka na mimi kucheza ngoma hiyo Kwa hivo kucheza ngoma siyo tu chombo ambacho ni cha mziki tu bali ni chombo ambacho kinanisaidia mimi kufurahia na kuburudisha pia wenzangu Pia ni chombo ambacho kinanisaidia kuendelea kushikamana na kushikana na utamaduni wangu.

Naam, mimi napenda sana kuvaa kofia. Kofia sio vazi tu kama mavazi yale mengine. Kofia mimi huivaa kama chombo cha kunizuia miale ya jua. Ninapo vaa kofia. Kofia hunisaidia kuepuka miale mibaya ya jua. Hivo ninaeza kutembea kwa jua bila kupigwa na miale mikali mikali ya jua kwani wakati ninavaa kufia yenye chepeo hiyo hunipa uvuli ambao huzuia miale kunifikia usoni. Jambo hili hunisaidia sana ili kuepuka miale hiyo ambayo inaeza kusababisha maradhi tofauti tofauti. Pia mimi hupenda kuvaa kofia kwani huongeza muonekano wangu. Ninapo valia kofia mimi hujihisi kuwa napendeza kama zaidi kuliko jinsi ningekua kama sijavalia kofia. Kwa hivyo, kofia ni chombo ambacho hunisaidia kuongeza mwonekano wangu. Pia mimi hupenda kofia wakati nahisi baridi. Huweza kuyazuia masikio yangu kichwa changu kutokokana na kuhisi baridi. Kwani ninapotoka na kuenda mahali ambapo kuna baridi. Mimi huanza kuumwa na kichwa mara hiyo hiyo. Ila, nikiwa na kofia, ninaeza kujizuia kwa baridi hii. Hivo ninaeza kutembea mahali popote wakati wowote ninaotaka. Wakati wa baridi inanizuia kwa baridi. Wakati wa jua kali inanizuia kwa jua hilo kali. Na pia mwonekano wangu unabaki ni ule ule wakupendeza na kuvutia wenzangu. Kwa hivo mimi hupenda kuvaa kofia sana.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kuamka mapema na kuanza kujitayarisha jinsi nitakavyokabiliana na siku. Ninapoamka wakati huo wa baridi kali, mimi huhakikisha kwamba nimeeka maji tayari moto ya kuoga. Baada ya kuogea maji moto, mimi huwa na nguo ambazo nimezitayarisha ambazo ni nguo mzito mzito, ambazo zitanisaidia kukabiliana na hali hii ya baridi Baada ya kuvalia nguo mzito mzito, mimi huenda jikoni na kuanza kutayarisha kahawa. Kahawa hunisaidia kuleta ujoto joto kwa mwili. Na mara nyingi baada ya kunywa kahawa, mimi huwa naeza, mwili wangu huwa umepata joto na ninaeza kuendelea na siku yangu. Mimi huvaa nguo mzito mzito na nguo ambazo zinaeza kuzuia baridi. Kama vile mimi huvaa soksi mzito mzito, suruali mzito mzito, na pia mimi huva glavu ili kuhakikisha mikono yangu hayahisi baridi. Pia mimi huvalia kofia ili kuzuia baridi kwa kichwa changu. Pia napenda kuvaa barakoa katika msimu huu ili nizuie kuvuta hewa baridi ambayo inaeza kunisababisha magonjwa kama vile mafua, kama vile maambukizi ya homa ambayo hufanyika sana sana katika msimu ama wakati wa baridi. Pia baada ya hiyo mimi huhakikisha ya kwamba ninaepukana na maeneo ya nje na kuwa kama sihitaji kitu nje nahakikisha kwamba mara mingi ninakaa ndani ya nyumba ili kujizuia na baridi. Pia napenda ninapolala wakati wa baridi natumia blanketi mzito mzito ili kuweza kuzuia baridi kunifikia wakati ninapolala.

Filamu ninazozipenda ni filamu za wasifu ama bayografia. Hii huweza kueleza maisha ya mtu ambaye amekua maarufu ama alieza kuleta mchango chanya katika jamii. Jambo hili huweza kunitia moyo kila ninapo ona. Unaona kila hatua kwa hatua mtu alipokuwa mdogo hadi anapo kwa mkubwa na jinsi anavyo pigania njia yake ili afike hadi pale kileleni Kwa hivyo mimi hujipata sana sana napenda ku kutizama filamu hizi ili niweze kupa ili niweze kupata motisha na kujitahidi na kujikaza kama kama wahusika wa filamu ambayo ninayoitazama ili niweze kutimiza malengo yangu Hasa maramingi ninapo tizama filamu hizo huwa ni filamu za kutia moyo ni filamu za kuonyesha safari ya safari ya kuweza ku kukuwa maarufu ama kuweza ku kufikia malengo ya mtu Kwa hivo, ninapenda sana wakati ninapo tizama filamu za aina hii Kwani zinanitia moyo na ni zinanituliza moyo na kunifu Naeza kujiambia. Ipo wakati nitakapoweza kufikia malengo yangu kama jinsi mhusika mkuu kwenye filamu hii ameweza kutimiza malengo yake licha ya changamoto ambazo amezipitia. Kwa hivyo hizi ni filamu ambazo mi hutumia kunihamasisha ili kuendelea kukazana na kujitahidi katika jambo ambalo ninalo lifanya ili nieze kufanikiwa katika malengo yangu.

Uzoefu ambao nimeweza kuupata ambao ni wakushangaza ni kuweza kubaki katika hali ya utulivu wakati ninakumbana na changamoto Ninapo jipata katika hali ya mtafaruko ama changamoto ama mambo ya na nisomba Mimi ninauwezo wa kuweza kutulia ili kuweza kupanga mawazo yangu Ninapopata mahali watu wanavurugana ama nimejipata katika katikati ya magombano na malumbano Mimi huweza kutulia sana na kukaa nikiwa mnyamavu bila uoga bila chochote bila kuonyeshana hisia yoyote Mimi ninaweza uzoefu huu umenisaidia kukubaliana kukabiliana na majanga ya maisha ya kwani maisha unaweza pata mambo ambayo yata kuchokoza na yatataka uonyeshe hisia zako lakini kwa kida jambo ni meza kuhakikisha kwamba mimi ni mtulivu ili niweze kupanga mawazo yangu na nitakapo kuwa nakabiliana na jambo ama swala fulani. Niko katika ile hali ya utulivu, ile hali ya kuweza kukabilia na nayo Kwa hivyo, jambo hili limeweza kunisaidia sana sana katika kutatua matatizo, katika kuwasilisha hoja zangu, katika kukabiliana changamoto ambazo, ninazozipata ama ninazo zipitia kwa siku Kwa hivo mimi uzoefu huu, tangu ni upate umeweza kuwa muhimu sana katika maisha yango. Kwani ninaweza kutulia hata wakati wa changamoto ama wakati wa janga. Ninaweza kuketi, ninaeza kukaa mahali na nitulie ingawaje nimezungukwa na majanga.

Wakati ambao mimi hufanya kazi vizuri na kwa umakini sana ni wakati wa asubuhi Wakati huu ni mwema kwani baada ya nimekwisha amuka mimi hupanga kazi yangu na huwa na nguvu zaidi kwani ni wakati nimetoka kupumzika, nimelala kwa mda wakutosha nimepata usingizi wakutosha. Mimi huamuka na kuoga akili mwili yote inakua imesisimuka na iko tayari iko tayari kufanya kazi. Kwa hivyo wakati huu mimi hua na, hua na mafanikio zaidi wakati ninapo fanya kazi. Kwa hivyo ninaeza kuwa na matokeo mazuri katika wakati huu wa asubui. Ni wakati sijachoka, sijapatana na watu, hawaja ni chosha, hawaja ni kasirisha, sijapatana na mambo mabaya mabaya kwa siku Kwa hivyo asubuhi ni wakati ambao mimi huweza kufanya kazi na kuwa na matokeo mazuri na yanayo kuwa na faida zaidi. Pia wakati huu nimekula, staftahi yangu, nimeshiba sina wasiwasi, sina njaa, sina kitu kinacho nisumbua, niko tayari kuwanza kukabiliana na siku. Kwa hivyo, wakati wa asubuhi, mimi huhakikisha ya kwamba ni meoga, niko safi, akili, mawazo, ni mepanga, ni metulia. Na ninapo ingia kazini, mimi huweza kujipa na kujitolea kazi yangu na kufanya kazi kwa ustadi na umakinifu unaofaa. Jambo hili hufanya niwe na matokeo niwe na matokio mazuri bada ya kazi. Kwa hivo mimi hufanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi.

Mimi hupendelea kuvaa suruali kulinganishwa na sketi. Sababu kuu ni hii, nikiwa na suruali, ninaeza kufunika hadi miguu yangu. Kwa hivo, ata wakati wa baridi, huwa sihisi baridi sana kulinganishwa na ule wakati nimevalia siketi. Pia, mimi nikiwa na suruali, mwonekano wangu huwa umeongezeka zaidi kwani miguu yangu huwa ni miguu ambayo inafaa kufunikwa. Nikulinganishwa na sketi. Sketi huonyesha alama zilizo kwa miguu na mambo kama hayo ambayo. Inaeza kufanya mwonekano wangu ukapungua zaidi. Lakini wakati ninapo vaa suruali mwonekano wangu huwa ni wa kuvutia na kupendeza zaidi. Pia ninapo vaa suruali, ninaeza kutembea kwa urahisi na ninaeza kuharakisha kutoka hapa hadi pale. Kwani ninapokuwa nimevaa skati, mwenendo wangu umepunguzwa kwani, ninaeza harakisha na sketi yangu, ikaweza kuraruka. Kuraruka jambo ambalo haliezi fanyika nikiwa na surwali. Kwa hivyo nikiwa na surwali ninaeza kutembea, kuharakisha na kufanya shughuli kwa haraka. Pia ninapendelea kuvaa suruali kwani ata nikitoka nje na kutembea kwa barabara. Nihitaji kuwabiri pikipiki ukiwa na suruali ni rahisi kuketi kwa pikipiki na kusafiri ukiwa umetulia bila kuhisi baridi ama kuvuta-vuta kama hali ambayo ingetokea ningekua nimevalia sketi. Kwa hivo mimi hupenda sana kuvaa suruali. Pia nikiwa nimevaa suruali na nimevaa kabuti juu mimi huwa nahisi tu mwili wangu umefunikwa kila mahali. Lakini nikivaa sketi na kuvaka kabuti inafanya nikae ni kama kwamba sijavalia sketi Kwa hivyo mimi hupendelea sana kuvaa surualu.

Juisi ya matunda niipendayo ni juisi ya ndimu. Juisi hii huwa kali lakini ina manufaa mengi kwa mwili. Mimi huipenda juisi hii kwa sababu ninapo kuwa na mafua ama nahisi kama ninafungana. Mimi hupendelea kuinywa juisi hii ambayo hunisaidia kukumbana na na kukabiliana na marathi haya ya mafua ama mambukizi ya homa. Pia juisi hii unaweza inywa ikiwa baridi ama ikiwa moto na ratha yake inabaki kuwa sawia. Haiharibiwi na haiharibu latha yake wakati unapo ipasha ikue moto. Kwa hivo mimi hupenda juisi hii. Pia licha ya kuwa ni tamu kwa mdomo wangu. Mimi hupenda juisi hii kwa sababu ya manufaa ambayo inanipa kwa mwili wangu. Juisi hii hunisaidia sana katika usagaji wa chakula. Inaongeza, inafanya asidi kwa tumbu kutulia kwa ni kuchangia chakula kilicho kwa tumbu kusagika kwanjia rahisi Inaongeza vitamini katika mwili wangu na pia ina nisaidia sana katika kuweza kupigana na kupigana na magonjwa ya ngozi ambayo kupigana na magonjwa ya nguzi, Pia juisi hii hunisaidia sana katika safari yangu ya kupunguza uzani Kila wakati ninapo amuka na kuinywa juisi hii ya subui na Nahisi mwili wangu umetulia nime tumbo yangu imetulia nimeza kutoa uchafu ama chakula ambacho ama kufura kwa tumbo ambao mimi huisi kila wakati wa asubuhi Kwa hivyo, mimi hupenda sana juisi ya ndimu.

Jambo ambalo mimi hufanya usiku kabla ya kulala ni mimi hufanya mambo haya kabla ya kulala. Mimi huhakikisha nimesugua meno na kuhakikisha meno yangu ni safi wakati ninapoenda kulala. Baada ya kusugua meno, mimi huchukua kitabu na kuandika yale mambo ambayo nimeweza kutimiza siku hiyo. Baada ya kuandika mambo hayo naandika pia yale mambo ningetamani kuweza kuyatimiza ama kuweza kuyafanya. Baada ya hapo mimi hutulia kwa kitanda na kando ya kitanda napiga magoti, naomba na kumshukuru mungu kwa siku njema ambayo amenipa, kwa ulinzi na kwa kunilinda. Pia mimi, baada ya hapo mimi hubadilisha nguo zangu na kuvalia nguo za kulala. Baada ya kuvalia nguo za kulala, mimi huingia kitandani naangalia simu yangu kuhakikisha kwamba kengele ya kuniamsha asubuhi iko katika wakati uliofaa ili nisiamke nikiwa nimechelewa. Baada ya kuhakikisha kengele iko katika wakati unaofaa na naeka simu yangu, ichaji ili kesho nikiamka niwe tayari kuanza siku vyema.